Mtu wa ubunifu, hapana mimi sio mtu wa ubunifu, mimi ni mtu wa kawaida, sina ubunifu wa aina yoyote ile. Kwa haraka haraka, vitu ambavyo naweza, kuvifikiria ambavyo nishawahi kuvibubuni, sikumbuki. Yaaa! Nimepata, nishawahi kububuni kibaraza cha nyumba yetu, na hii ilitokana na fundi baada ya kuja, kudizain kububuni, alibuni, ghalama ikaja kubwa, basi nikaweka ubunifu wangu, na tukafanya kazi. Kwa kifupi nimekundua na ni mbunifu pia. Make kuna vitu ambavyo ni vichache nilishawahi kuvifanya vya ubunifu. Navikumbuka especiali maswala ya bustani na hicho kibaraza. Kwamaana hiyo neweza nikasema kwa kiasi fulani, ni mtu wa ubunifu. Sio kwa sana ila kwa kiasi fulani. Ila pia nisiseme ni mbunifu wa kiasi. Hicho ni mbunifu wa kiasi pia hata mavazi. Sometime huwa nabuni jinsi gani yaweze kutoka na kumpendeza mtu.

Unapenda kuandika au kuongea, swali nzito hili napenda kuandika au kuongea aisee sijui nijibu nini au ni kwenye mukhtatha gani yaani ni swali zito. Yaani kwa kifupi napenda vyote. Napenda vyote. Inategemea na mazingira. Mazingira ndio yataamua aidha niandike au niongee. Yaani ni swali zito sana. Sijajua. Niseme sijajua. Sijafikiria kiasi hicho. Kuweza kujua ni kipi nakipenda hasa katika kuongea au na kuandika. Kwa mfano kwenye Kiingereza. Kwa vile sio lugha yangu mama, mkutatha wa Kiingereza, sio lugha yangu mama napenda kuandika. Na napenda kuandika, inanipa muda mzuri wa kufikiria kitu gani cha kuandika correctly. Hila kwa kiswaili, kwa vile nakiongea muda wote, inakuwa kwangu rahisi kuongea. Naeza nikaongea vizuri bila changamoto yoyote. Na maana mkutatha wa lugha wanifanya, nipendelee kuongea Kiswahili na kwenye kuandika, nipendelee kuandika Kiingereza. Na na mkutatha wa lugha ndio unasababisha mimi nikifanye kwanza.